Napenda filamu ya kombolela, ni filamu ambayo imeigizwa Tanzania inoongozwa na Lamata. Napenda kwa sababu ni inaongelea uhalisia wa maisha ya watanzania wanaoishi katika maisha ya kiswahili. Ni tamthilia inayoelezea maisha ya kila siku. Niliona mara ya kwanza kutoka kwa mtu mwingine. Anaeleta hamu ya filamu hii ni familia ya mzee Kikala. Napenda kuiona tena na ninaifuatilia karibia kila wiki.